Napenda kununua vitu katika maduka makubwa, maduka yale ya jumla na leja leja. Kuhusu chakula napenda kununuwa kwenye maduka ambayo yanaaminika na yanaeleweka. Kuhusu vitu labda kama vya biashara huwa napenda kununua kwenye yale maduka makubwa, maduka ya jumla. Ambako kitu hatakikiwa kina shida naweza nikarudisha.